Wakati umeme unapokatika, huwa nakuchukua hali hiyo kama sehemu ya maisha ya kawaida. Ujitahidi na kuweza kujieka kwa shi katika shuguli zangu kwanjia mbadala bila kuwacha utulivu wangu. Kwanza kabisa, ninahakikisha usalama wangu wa waliopo karibu nami. Hua nashugulika, nachunguza kama vifaa vyote vifaa za umeme vimezimwa au nimeondolewa kwenye soketi. Ili kuepuka hitilafu ya umeme, uharibifu au vifaa za umeme kuweza kupotea na utakapo waka tena. Uweza pia kuleta maaribufu mengi. Hatua hii hunipa amani ya moyo. Na sababu ya kujua nimechukua taharaki za wingi. Za kimsingi na ninazo zielewa. Baada ya hapo utathmini muda kukatika kwa umeme. Kama ni kukatika kwa muda mfupi huamua kusubiri huku ni kifanya shuguli ndogondogo zisizo za umeme. Mara nyingi hutumia muda huo kupumzika kidogo. Kukaa kimya na kupanga mawazo yangu. Hua na fasi nzuri kujitafakari. Kupanga ratiba ya siku zangu au kufikiria mambo muhimu ya kazi na maisha ya binafsi. Nikiwa katika kazi ya udaktari muda huo hunisaidia kutafakari juu ya wajibu wangu wote na kwa wagonjwa wangu. Ni jinsi ya kuboresha huduma na yoyote ni yao wapa. Nikiwa niko katika umeme kuna chukua muda mrefu kupotea. Hubadilisha kabisa mpangilio wangu na shuguli. Huwa na chukua vitabu vya nyaraka ilizo zianza na kuzisoma kwa mwanga wa asili au kwa kutumia tochi. Kusoma hunisaidia kuongeza maarifa na kueka akili yangu kwenye marifa mazuri. Pia hunipa utulivu wa akili wakati mwingine husoma vitabu kwa kitaaluma na zile ambazo zinataarifa za kidaktari au zinazo nipa vina husiano na matibabu. Na nyakati nyingine husoma vitabu vya kujifunza maadili maisha au hata hadithi fupi fupi ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia hutumia muda huo kuwasiliana bazaidi na watu walio karibu nami kama nipo nyumbani na familia au marafiki hukaa na wao au kuzungumza mazungumzo haya huisha haimaanishi huimarisha mahusiano na kunifanya nijiskie karibu sana nao. Tunapo badilisha mawazo, tunashirikiana kwa hadithi za maisha au hata kucheka na kukumbuka matukio ya zamani. Kwa mtazamo wangu hua kutakana na kutakika wa umeme kuleta fursa adimu ya kuhimarisha uhusiano wangu na wa jamii bila usumbufu wa vitu vyo vyote au vifaavya ki teknolojia au pia vile vya ki elektroniki. Kama ni nasimu yenye chaji huitumia kwa taharathi kubwa. Nikijua kuwa umeme umeweza kupotea na siijui wakati ambao utaeza kurudi na betri kwa matumizi muhimu huweza kuhisha. Kama natumia vibaya mawasiliano ya dharura uweza kukatika. Hua naangalia tarifa muhimu na nyaraka zote na barua nilizo pata. Hili ni jambo linalo nisaidia wakati umeme umeweza kupotea.

Chakula ninaokipenda ni wali na nyama. Hasa ikiwa ni imepikwa vizuri na kwa usafi. Napenda chakula hiki kwasababu hunipa nguvu. Hunishibisha na pia hunikumbusha mila na ladha ya nyumbani. Ni chakula ambacho ni rahisi kuandaa, lakini chenye lishe bora. Na lenye ladha nzuri. Hunifurahisha na kunipendeza. Kile ninapokikula. Chakula hii hupendwa na watu wengi katika bara letu. Huweza kutumika kama moja wapo wa chakula cha kijamii na ambacho hutumika katika mikutano ya kijamii. Pia hunipa nguvu mpya. Iwapo ni wali, hunipa nguvu ya kujifurahisha. Nyama pia hunipendeza sana. Hii wali kwa nyama huwa ndo chakula nzuri kwangu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye maudhui ya kuhamasisha na kugusa maisha ya binadamu. Napenda sana filamu zinazoonyesha mapambano ya maisha, huruma na ushindi baada ya changamoto kubwa. Aidha hii ni filamu hunivutia kwa sababu hunifanya kuona na kutafakari maisha. Kujifunza maudili na hata kuona mambo mengine kuwa marahisi hii kunipa motisha ya kuendelea kufanya mema kwa jamii yangu. Kwa kawaida, filamu hizi huwa na wahusika wenye tabia halisi, hadithi yenye mafunzo na ujumbe unaobaki akilini. Kwa muda mrefu, kuangalia filamu ya aina hii hunisaidia kupunguza baada ya kazi msongamano nilio nao. Pia huniongezea mtazamo mwingine chanya kuhusu maisha na wajibu wangu kwa watu wengine humu duniani.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda zaidi ni Cristiano Ronaldo na mkubali kwa tathmani sana. Kwa sababu ya nidhamu yake na ya hadi na hali ya juu. Bidii kwa ukubwa na kujituma kwake katika kila kitu ambacho anachokifanya katika maisha yake ya michezo Cristiano Ronaldo si mchezaji wa kawaida tu bali ni mfano wa kuigwa na watu wengi duniani. Kutokana na jinsi ya alivyo pambana na maisha yake, kutoka kawaida hadi kufikia kilele cha soka la duniani kote. Kila kinacho nivutia zaidi kwake, ni nidhamu na kujitolea kwake kazini. Ronaldo anajulikana kwa kufanya mazoezi ya bidii isio ya kawaida. Kujali afya yake na kuwa makini sana na mwili wake. Hata alipo kumbana na changamoto, majeraha au ukosaji wa kufanya kazi na kuendelea na mambo yake bila kukumbuka chochote ambacho anaweza kupitia kwa bidii bila kukataa tamaa. Hii inanifundisha kuwa umuhimu wa uvumilivu kujituma na kujiamini katika kila jambo ninalo lifanya. Pia na mweshimu kwa mafanikio yake makubwa katika soka anachezea vilabu vikubwa duniani kama Manchester united real madrid juventus na timu ya taifa ya ureno. Na amevunja rekodi nyingi za kufunga mabao huhu akishindana na messi ila anamtoa messi kwa kuwa kwangu. Ananidhamu nzuri na jitihada nyingi. Mafanikio haya yanaonyesha kuwa malengo thabiti na juhudi huendelea. Na endelevu huwa mtu anaweza kufikia ndoto yake bila kujali vithibiti na vizingiti ambazo zinaweza kujitokeza. Kazi ya uwanjani Cristiano Ronaldo hunivutia kwa moyo wake wa kusaidia wengine. Zaidi ya hapo, akiwa nje ya uwanja huwa na roho nzuri, amehusika katika misaada mbalimbali ya kijamii ikiwemo kusaidia watoto wagonjwa na jamii zenye uhitaji. Kitendo hiki kinaweza kuendana na maadili yake na maadili yangu pia. Na kupenda kusaidia watu kuwa huruma na jamii. Hivyo na muona si shujaa wa mchezo tu. Bali pia binadamu mwenye utu na moyo wakujijali na kujali wengine. Kwa jumla Cristiano Ronaldo ni mchezaji ninae mpenda sana. Kwa sababu, anawakilisha bidii nidhamu mafanikio na utu. Kila ninapo mwangalia au kusikia habari zenye kupata motisha zake ya nafanya nifanye kazi yangu kwa bidii. Kueka malengo makubwa na kutoacha kuamimi katika uwezo wangu kibinafsi.

Chumba chakulala ni sehemu muhimu sana nyumba yangu. Inayo tumika kakwa kupumzika kulala kurejeha nguvu baada shuguli za siku. Ni mahali pa faraga ambapo mtu hujisikia salama, huru na mtulivu. Kwa kawaida chumba chakulala upangwa na namna inayo onekana na yenye kukaa na amani ya akili na usingizi mzuri. Ndani ya chumba chakulala mara nyingi upatikana kitaanda ambapo ndipo kifaa kikuu. Kitanda huwa nagodora mashuka safi blanketi au shuka nziyo na mito kwa ajili ya faraga. Usafi wa kitaanda ni jambo ambalo ni msingi kwa sababu husaidia kulinda afya na kutoa usingizi wa utulivu. Pembeni ya kitanda ni kunaweza kuwa na meza ndogo kabati lakatndo au kitanda ambacho kinaweza kuwa na kabati la kando kwa ajili ya kuweka simu saa au kitabu. Chumba cha kulala pia kinaweza kuwa na kabati la nguo ambako hunifanya dhili na kueza kunisaidia kuwa na kueka vitu zango binafsi ka nguo na makoti kabati hiihusaidia kupanga chumba na kukifanya kionekane dhabiti na nadhifu. Wengine huongeza kio ambacho hutumika kutazama wakati hujambo ambalo anavaa nguo na kweza kujitarisha. Mwanga ndani wachumba huweza kuleta usafi wake kama kwangu ninapojiangilia kwenye dirisha na kwenye kioo ambalo unisaidia kuona na kujilekebisha palipo napotaka kurekebishwa. Mwanga na hewa ni vitu vya muhimu sana. Wakati chumba chakulala, kinapo kuwa na dirisha. Dirisha uruhusu mwanga wa hasili na hewa safi. Kuingia jambo linalo saidia afya ya ustawi na mwili wangu. Pazia zangu hutumika kuguzibiti mwanga na pia kuongeza uzuri wa chumba na urembo wa chumba. Siku usiku taa ya mwanga wakati au hafifu upendekezwa ili kuleta hali tulivu ya mwangaza. Kwa ujumla, chumba chakulala kina paswa kuwa safi, kitulivu chenye mapambalio na mpangilio mzuri. Mazingira yake uchangia sana ubora wa usingizi na afya ya mtu. Ndivyo maana, wengi hulipa umuhimu na mkubwa wakua na katika chumba kizuri. Kukipamba na kukitunza ili kuwe na mahali pa kupumzikia na amani ya faraja. Hii weza kunipa mapumziko na kueza kuamuka siku ilio fuata. Katika kichumba changu ninalo mambo umengi. Pia ninayo fani ambao huleta hewa safi wakati kuna joto sana. Usiku ambazo zina joto fani unisaidia sana ili kunipa hewa safi na kuniondolea joto. Hapo, huweza kunipa mwili wangu kupumzika vyema na kuniakikishia kuwa napata nguvu mpya ya kuandalea na mambo ya siku inayafuata. Ninapo kuwa na chumba changu na kitanda kizuri, huweza kupumzika na kundolea msongo wa mawazo.

Naposhughulikia kazi za dharura, jambo la kwanza hufanya ni, kubaki mtulivu na makini, kwa sababu utulivu hunisaidia kufanya kazi ya dharura na kupea maamuzi sahihi kwa haraka. Ninatambua kuwa, katika hali ya dharura, hofu na hua au pupa vinaweza kuniongoza katika hatari. Na kuweza kuniongezea hatari ya kufanya maamuzi mabaya. Hivyo, huweza kuweka akili yangu katika hali ya umakini, mkubwa ili, kuelewa kinacho endelea. Hatua inayofuata ni kutathmini hali au haraka. Kwa haraka mno, hutambua uzito wa dharura, nani yuko hatarini, zaidi ya hayo, na ni hatua gani zinazo itajika kufanywa mara moja. Nikiwa katika taluma ya udaktari, tangulizwa na uhai wa mgonjwa, kuwa kufuata vipangilio vya vitabibu, kama vile njia ya hewa kupumua au, mzunguko wa damu. Tathmini hii, huniongoza katika kuchukua hatua ya haraka, lakini, zenye msingi. Baada ya hapo, huchukua hatua bila, kuchelewa,.Kulingana na uchuzi wa tatatibu na nilizo nazo. Hua natumia mafunzo na uzoefu wangu katika kazi. Hufanya kile ambacho kinaitajika kutendewa kwenye mgonjwa, kinachoweze kana au kwa wakati huo. Huku, nikitazamia na kuzingatia usalama wangu na wa wengine. Kama tharura, ninahitaji msaada wa watu wengine. Usaidiana na hua kuwasiliana nao. Haraka katika kutoa maelezo wazi, ili kila anachofanya kazi apate mpangilio. Mawasiliano ni sehemu muhimu sana katika kazi ya tharura. Huwasiliana kwa uwazi wa ufupi, iwe na kwa wenzangu kazini, wahusika wa tharura, au watu walio na eneo la tukio. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza mchanganyiko na mkanganyiko wa kuongeza mfanisi wa kutoa jukumu au, ninazo chukuliwa hatua zozote. Baada ya hali ya kuthibitiwa, hali hiyo ya hatari uweza kurudi vyema. Hufanya tathmini ya baada ya tukio. Hutafakari hatua zangu zote nilizo chukua. Kila kilicho fanyika kizuri na maneno yanayo hitajika Kuboresha Hii hunisaidia kujifunza na kujiandaa vyema zaidi kwa dharura zaidi ambazo zi tokea ku wakati ambapo haitajiki au haionekani kuwa inaeza tokea. Kwa ujumla, ninashughulika na kazi ya dharura kwa changanyiko wa utulivu. Uharaka, nidhamu na uwajibikaji nikiwa na lengo kuu la kulinda maisha na kupunguza hadhara na hasara yoyote ya kupoteza maisha.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ninayo lifanya ni kujianda kisaikolojia na kimwili huwa najitahidi kujiweka katika hali ya utulivu na umakini ili niwe na tayari ya kufanya kazi na kuendelea na majukumu ya siku. Hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa na mtazamo chanya na roho ya kuwa wajibika baada ya hapo hukungua mazingira ya kazi na kukagua vile kuendelea. Inatambua usafi, usalama na upakanaji wa vifaa na kupangwa viema ni muhimu. Hatua hii hunisaidia ni muhimu sana hasa wakati kazi ya udaktari. Kwa sababu mazingira salama ya vifaa, kamili husaidia kutoa huduma bora na kupueka, kuepuka makosa na hasara zozote. Pia, huangalia ratiba ya majukumu yangu ya siku na ratiba nilio ipanga siku ambayo nilieza kuiacha jana. Vipau mbele vyangu na vingine vyote. Kisha weka vipangilio wa kazi, kutanguliza kazi muhimu au dharura zinazo itajika au zimepangwa kwa muda wangu ili kueza kufanya kila jukumu kwa ufanisi na ufasaha. Kupanga kazi na mapema hunisaidia kutumia muda vizuri na kupunguza msongo wa mawazo hatimae huanza kazi ya nidhamu na umakini. Nikizingatia maadili ya taaluma yangu kuwa na heshima na watu ambao naeza kuwafanya nao kazi. Kwa kufanya hivyo huweza kuleta msingi mzuri wa siku nzima ya kazi yangu na kuweza kuendelea vizuri kuhakikisha kuwa majukumu yangu yanaeza kutelekezwa na ufanisi na kuwa na uwajibikaji mwema. Hii hunipa hali nzuri ya kuendelea na kazi yangu siku mzima bila msongo wa mawazo na kuweza kuepuka mambo mengine ambayo huweza kujileta na kuwa na asara katika siku yangu.

Ndiyo napenda hesabu, ingawa si kwa sababu ni rahisi kila wakati. Bali kwa sababu inanifunza na kunifundisha kufikiri kwa kina au kuwa na mpangilio. Hesabu ni fursa na hunifanya nitumie akili yangu na kujitafutia na kujitatua matatizo yangu. Hatua kwa hatua jambo linalosaidia pia katika maisha yangu ya kila siku na kusaidia katika kazi. Kupitia hesabu nimejifunza umuhimu wa umakini, uvumilivu na hufuata kanuni ili kufikia majibu sahihi. Kile ninachokipenda katika hesabu zaidi ni jinsi ilivyonifundisha mpangilio, mantiki na uamuzi sahihi. Kila katika tatizo lina njia yake ya kutatuliwa. Na mara nyingi huhitaji mtu kufikiri kwa makini sana kabla ya kufikisha katika suluhisho hilo. Hii hunisaidia na kuweza kuni nidhamu ya akili. Kunipa kipaumbele kuepuka haraka zisizo na msingi na kufanya maamuzi kwa kutumia hoja badala ya kutumia hisia pekee. Ujuzi huu ni muhimu sana hasa wakati wa taaluma yangu. Baada ya maamuzi sahihi yanaweza kuadhiri maisha ya watu. Pia napenda hesabu kwa sababu ina matumizi makubwa katika maisha halisi. Kwanza kupanga bajeti, kusimamia muda, hadi kuelewa takwimu na matokeo ya tafiti. Utafiti wote ambao unaeza kutokea na hesabu hutumika karibu na kila sehemu ya maisha. Inanisaidia kuelewa mambo ya sahihi na kufanya mipango yenye msingi. Msingi ambayo ni thabiti. Kwa mfano katika udaktari hesabu hutumika katika kupima dawa na dosi zenye kueleweka kwenye kupea wagonjwa na matokeo ya vipimo. Na kuelewa takwimu za kiafya hata hivyo napenda kukiri kuwa hesabu pia hunipa changamoto kuwa kuna nyakati ambapo maswali huwa na magumu na yanahitaji juhudi za zaidi. Zinahitaji juhudi za kitimu ama kuungana na watu wengine ili kuweza kupata jibu sahihi. Lakini changamoto hizi hunifanya nijisikie nimeridhika zaidi na ninapofanikiwa kunifanya nisikie nimeweza kuyatatua vyema. Hapo ndipo napata furaha ya kweli na sababu ya kujua nimetumia akili yangu kikamilifu. Kwa ujumla napenda hesabu hunijemga akili, kuniondo kuniondoleza uwezo wa kufikiri kwa mantiki na hunisaidia katika maisha ya kila siku na kikazi. Ingawa si rahisi kila wakati, ninaona hesabu kama somo lenye thamani katika maisha yangu na lenye mchango mkubwa na muhimu katika maendeleo yangu ya kibinafsi na kitaaluma pia. Huweza kunionyesha vile mpangilio wa mambo na dosi zinavyoweza kupatikana.

Kumbukumbu nzuri zaidi ninayoyabeba kutoka utotoni zile nyakati ni rahisi lakini zenye furaha na zingine rahisi sana na furaha ya kweli. Nyakati ambazo ni hazikuhitaji mali nyingi wala anasa ili kufurahia maisha na kupendezwa na maisha na kuburudika. Nakumbuka vizuri siku nilipokuwa nikiamka asubuhi na mapema, nikiwa na hamu ya kucheza sana na wenzangu nje ya nyumba. Tulikuwa tunakusanyika kwenye uwanja wa karibu na au barabarani. Tukicheza michezo ya jadi kama kumboleka, kumboleka na kumbolela, bao, kalongolongo na mipira ya karatasi. Mpira wa miguu, mpigira ule wa kutengenezwa na mifuko ya plastiki. Kicheko ya chetu kilijaza anga na hata kujaza mambo mengi na kunipa uchovu. Hata uchovu haukua kikwazo cha kuendelea na kucheza. Ningechoka hadi na jua kunichoma bali kucheza singeacha kuendelea. Ninapokaribia kuzama, jua pia linapoelekea kuenda. Bado mimi ningekuwa tu nacheza. Kumbukumbu nyingine yenye furaha ni nyakati za kukaa na familia jioni. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, tulikusanyika pamoja tukikula chakula cha pamoja na kusimulia hadithi. Wazazi na wazee wetu walikua wanatupa hadithi visa na mambo ya maisha ilivyo. Wakatufunza maadili heshima umuhimu wa kusaidiana na hata huruma katika nyoyo zetu. Hadithi hizi zilitusaidia na kutupa chanzo cha hekima na zilijenga sana kimaadili. Hadi leo bado nakumbuka baadhi ya yale mambo ambazo tulizizingatia katika maisha yangu ya sasa. Bado nazikumbuka na changamoto hizo zote zili niheshimika kupata mambo mengi na maarifa mengi ya kuyajua. Pia nakumbuka kwa furaha sana siku kuenda shule ya msingi. Licha ya changamoto kulikuwa na misisimko wa kujifunza vitu vipya. Kupata marafiki wapya na kushiriki shughuli za shule na michezo na sherehe. Nilifurahia sana wakati wa mapumziko. Tukigawanywa chakula na marafiki bila ubinafsi. Walimu walikuwa na kama wazazi wetu wa pili. Wakituhuzisha na kutuhimiza kuwa na nidhamu badili na ndoto kubwa ya maisha. Kumbukumbu hizi zote za utotoni zinanipa tabasamu kila ninapokumbuka mambo yote tulioyafanya. Zikinijenga kwa utu na ninaye mambo mengi ya kufikiria. Kudhani urafiki wa familia na maisha ya ujumla. Licha ya maisha ya kubadilika na majukumu kuongezeka kumbukumbu hizi nzuri zilizonikumbusha thamani ya unyenyekevu furaha ya kushirikiana na umuhimu wa kua na moyo wa upendo na sana sana itikadi ya huruma kwa wengine.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu zinavutia na kusababisha nipeleke akilizangu kwenye dunia nyingine. Hunipeleka kwenye ulimwengu wenye fikra uliojaa mambo ya siyo na ya kawaida. Siri na mshangao, hadithi za ajabu hunipa nafasi ya kufikiria zaidi na kupanua mawazo yangu na kuona maisha kama mtazamo mwingine. Mara nyingi huja mafunzo ya kina yaliyo fichwa na kuwandani ya visa vya kushangaza. Jambo linalo nifanya niweze kukuwa na burudani zaidi. Pia napenda jinsi hadithi za ajabu zinavyo kuchanganya ya hofu. Matumaini na hekima ya watu ambao wanaweza kuzitunga hadithi hizo. Zinaniamsha hisia hunifanya kufikiri na kutafakari kuhusu maisha. Ujasiri, maamuzi na matokeo yake. Kwa jumla, hadithi za kiajabu hunipa furaha msisimko na wakati mwingine kunifanya niwe na hofu. Mambo mwenyingi kuruhusu ulimwengu na uwezo wa kibinadamu kunikujia.

Ili kushirikiana vizuri na timu nafanya mambo kadhaa muhimu kwanza nina jitihadi ambazo kusikiliza na kuangalia kwa makini mawazo ambayo wanaeza kuyaleta na maoni yao ya kila mmoja naamini kuwa kila mtu ana mchango mkubwa na mchango wa kipekee hivyo hunisikiliza na hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya kujenga heshima. Kati ya wanatimu pamoja na wale ambao niko nao tayari kufanya kazi na wenye timu yangu kuijaza na kuipa wazi lakini kuwa na heshima. Bila dharau na mawazo ya wengine kueza kuyatilia maanani. Pia ninahakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakati wa ubora. Kushirikiana na timu yangu kunihitaji kuaminiana. Na kuaminika pia hujengwa na kuwa kwa kutelekeza wajibu wako kwa ipasavyo. Ninapokamilisha kazi yangu ya bidii. Nawapa wanatimu wangu nafasi ya kujiendelea na sehemu zao bila kikwazo. Tatu, ninadhamini mawasiliano ya wazi ya mara kwa mara. Ninapokuwa katika timu nasikiliza changamoto zao. Na huwa siogopi kuwa na msaada au kuwatolea taarifa ya kwa mapema. Hii hunisaidia kuepuka mkanganyiko na huimarisha mshirikiano wa timu. Pia ninahimiza kila mtu ambayo huwa katika timu kuweza kutoa chango lake kwenye timu. Majadiliano ya pamoja ili kufikia maamuzi ya kuweza kupata jambo nzuri la kufanya lenye wote wako sawa nalo. Mwisho, nina jitihadi kuwa najitahidi mara nyingi kuwa na mtazamo chanya wa kusaidia wengine pia kusikiliza mambo ambayo yanaeza kuwasumbua na kuweza kufanya timu kurudi kwenye maoni yake kwa kuwa ukiwa na timu huweza kunisaidia kumaliza jambo lolote ambalo tunataka kulifanya kwa haraka na kuweza kutuletea mshirikiano na mfanikio ya pamoja ndani ya timu. Hiyo huletwa na uboresho wa kazi na hali nzuri tulio nayo kama wanatimu. Hivo mimi hushirikiana na timu vyema na kuleta mambo mengi katika mazingira ya ushirikiano yetu.

Ninapo jikuta nimesubiri katika mstari mara nyingi, ninajihisi kuwa na subira na utulivu. Ingawa wakati mwingine, inaweza kuwa changamoto kidogo hasa kwa mstari unaokuwa mrefu sana. Au mambo yanapo kuwa ni mengi na kusonga kwa mstari ni polepole. Hata hivyo, najikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha. Na kila mtu aliye na anachokitaka kwenye mstari na anahitaji kuhudumiwa pia. Ana sababu yake ya kuwa kwenye mstari huo kama mimi. Kwa kawaida kutumia muda huo kutafakari kupanga mawazo au kuangalia mazingira yanayozinguka wakati huo. Wakati mwingine nasoma ujumbe kwenye simu au kuangalia habari hipo fupi ile inayo tokea katika simu ili kupunguza hisia za kuchoka. Kusubiri hunipa nafasi ya kuweza kujua na kujifunza uvumilivu na kujithibiti jambo ambalo huweza kunisaidia hata wakati hali nyingine ni ya za maisha ni ngumu. Kwa ujumla, ingawa sipendi kuchelewa au kusubiri muda mrefu bila sababu ya umsingi ninajihisi kupata na jihitihadi zozote ambazo huweza kunipa utulivu na hekima ya kusimama kwenye laini. Ili kunipa utulivu na kuniondolea msongo wa mawazo. Ninaamini namna ninayo ninavyo kabiliana na kusubiri kwenye sho la laini. Uko komavu na umenipa ukomavu wa akili na ukomavu wangu na uwezo wangu wakupata heshima kwa wengine.

Mafunza ambayo ningependa kupata kazini. Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale ya kunipa ukakamavu ya kuonyesha nimeweza kuwezesha kutimiza mipango yangu. Kukuza ujuzi wangu na wa utalamu na kuboresha utenda kazi na utendaji wa yangu wa kazi. Na kunafanya niwe na mchango mkubwa zaidi wa maisha. Na ataasisi ninayo simamia, ninayoifanyia kazi. Kwanza kabisa, ningependa kupata mafunzo ya kina, yanayohusu moja kwa moja, mambo taaluma yangu na mambo ambayo naeza kuwashugulikia. Asa, mafunzo ya kuongeza ujuzi wa vitendo, matumizi ya teknolojia mpya ya mbinu bora ya ku kisasa, ya kuendelea na maisha, zinazotumika katika kazi. Mafunzo haya yangenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuweza kukupa shahada nyingi katika kazi. Zaidi na kutoa huduma bora kwa wale wanaokuja wakiwa wagonjwa. Mimi kama daktari pili ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano au uongozo. Nieze kujua jinsi ya kumwongelesha mgonjwa na kuweza kujua linalomsumbua katika maishani mwake. Katika mazingira ya kazi, uwezo kuwasiliana vizuri, kushirikiana na watu wa tabia ya asili, tofauti na jambo muhimu sana. Mafunzo ya mawasiliano yanaweza kunisaidia kueleza mawazo yangu na kwa uwazi. Kusikiliza na kuelewa wengine kwa makini na kushugulika na migogoro ya hekima. Mafunzo ya uongozi hata kwa mtu azilie na uongozi rasmi. Yangenijenga kwa kuwa mtu aliyechukua jawabu. Kuhamasisha wengine kufanya maamuzi yenye busara kwa manufaa ya pamoja. Pia ningependa mafunzo yanayohusu usimamizi wa muda na umsongo wa mawazo kazini. Kazi nyingi ninayofanya, hunishirikisha na shinikizo za majikumu mengi. Hizyo, kunifunza jinsi ya kupanga na muda wangu, kueka vipaombele na kuvipangilia vizuri na kujitunza kisaikolojia ni muhimu sana. Mafunzo haya yangenisaidia kudunisha na afya yangu ya akili. Kuepuka kuchoka kupita kiasi na kuwendelea kufanya kazi, kwa bidii kwa muda mrefu bila kupoteza motisha. Kwa ujumla, mafunzo ninayoyahitaji na ninayoyatamani kazini ni yale yanayochanganya ujuzi wa utaalamu, maendeleo, binafsi na ustawi wa kisaikolojia. Naamini kupitia mafunzo hayo ningeweza kuwa na ufanisi mzuri na ufanya kazi bora katika kazi yangu. Kiongozi wa mfano ni mtu aliyechangia maendeleo yoyote chanya katika mazingira ya kazi na jamii kwa ujumla.

Kama daktari. Kuanzia mradi mpya wa kazi, kunahitaji mchanganyiko wa maoni wa kitabibu. Mpangilio dhibiti wa kinachoendelea na ninacho kielewa kuhusu wagonjwa pamoja na mfumo mpya wa afya. Hivi ndivyo, ninavyo anza mradi mpya katika kazi yangu. Kwanza, huanza kwa kutambua ni nini tatizo ambalo liweza kutokana na mambo ambayo yapo hapo. Najiuliza na changamoto gani niweza kuwa nazo mara kwa mara katika kazi yangu ya kila siku. Huenda ni upungufu wa huduma ya fulani, ufuataji wa duni wa wagonjwa, ukosefu wa elimu ya afya kwa jamii au msongamano katika utoaji wa huduma. Kutokana na uzoefu wangu wa kiliniki, natumia ishahidi hizi wa vitendo kwa takwimu. Ninazo zifanya na kuzielewa kubaini eneo lenye uhitaji wowote wa kuwa na ukubwa zaidi. Pili, utegemea wazo la mradi na malengo yake ya wazi. Najiuliza mradi huu unalenga kutatua nini? Kwa nini ninalenga namna gani? Huwa hauwezi malengo yanayo tokana na yanayo pimika. Kama kuboresha ubora wa huduma, kupunguza muda wa kusubiri kwa wagonjwa, kuongeza uwelewa wa afya au kuimarisha ushirikiano wa timu ya afya. Malengo haya unisaidia kubaki nikiwa kwenye mwelekeo sahihi tangu mwanzo. Tatu, hufanya utafiti na mashauriano huongea na watu ambao wako kazini, madaktari, wauguzi, maafisa wa afya na hata wakati mwingine mi huongea na wagonjwa ili kupata mitazamo wa utafauti. Pia huwangalia miongozo ya taifa na mataifa yote ambayo ni sera za afya na miradi kama hivyo zinazo weza kutokezwa na kuweza kuletwa. Kufanyika ili kujifunza kilichofanikiwa na changamoto zilizonazo katika kuendelea kwa maisha zangu zinazo jitokeza kwenye kazi yangu. Nne, hupanga rasilimali na mkakati wa utendaji kazi hapa kutathmini rasilimali zilipo kama muda wa kufanya kazi vifaa vya fedha. Utengeneza mpangilio kazi, unaonyesha majukumu ya kila shirika, ratiba ya utendaji kazi na ratiba ya vigezo vya kupima mafanikio. Kama mradi unaohitaji uongozi au, idhini ya taasisi, huandaa pendekezo rasmi kwa uongozi husika. Tano, huanza utendaje kazi na ambao kwa hatua ndogo lakini dhabiti. Sianzi kwa ukubwa, unaoweza kuniletea ama kunilemea mbele. Bali, hujaribu kuanza kwa kiwango kidogo. Hili kuona kuwa inaeza fanyika jinsi gani katika kazi na kuji nacho hitaji katika kazi na kuboreshwa. Wakati wa utenda kazi wangu ninahitajika na kupatikana katika mawasiliano ya wazi na timu na ninakuwa na tayari ya kuweza kujua naeza kurekebisha chochote mkakati inacho elekea na kuweza kutokea mambo yoyote na changamoto zozote zinazo jitokeza. Mwisho, kufanya dhabiti na tathmini na uboreshaji uendelevu. Kusanya mrejesho katika timu ya wagonjwa. Kuangalia matokeo, yalio patikana na yalio endelea kuangaliwa na malengo nilio yaweka kutokana na dhibiti na tathmini ambayo ninayo. Hiyo huboresha mradi ambayo ninaeza kuutowa. Kupambanua na kuweza kueleza kila kitu vyema ku.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma, kucheza ngoma hunipa furaha ya kiroho. Na hunifanya kujisikia ni kama niko huru mwenye nguvu. Ni njia moja wapo ya kujiburudisha, na kujipunguzia msongo wa mawazo. Na kujirejelea na kujiletea mambo mengi bila ya maneno. Hata kama si mtaalamu nadhamini sana ngoma, kama burudani au kama njia ya kujiunganisha na watu. Pia napenda kucheza ngoma wakati wa sherehe. Muziki, unapokuwa mzuri. Au, nikiwa na marafiki wanafamilia, hunisaidia kuwa na karibu. Zaidia watu wengine, kuleta kicheko na kuimarisha mawasiliano. Kwa ujumla, kucheza ngoma huwa ni sehemu yangu. Moja ya mambo ni naifanya, nijisikie hai na mwenye furaha tena. Hunipa furana tabasamu nzuri kuondoa msongo wa mawazo na kuweza kunipa amani ya kiroho na amani tulivu sana.

Mara nyingi natumia programu zinazonirahisisha na kunirahisishia kazi zangu katika siku zote na siku zinavyokuenda kuendelea. Mawasiliano na upambanaji wa taarifa. Kwanza natumia sana whatsappu kwa mawasiliano ya haraka. Kazini na nje ya kazi hasa kuwasiliana na wenzangu timu za kazi wakati wa mwingine wa kupanga shughuli zi muhimu. Pia natumia simu ya SMS kwa mawasiliano ya moja kwa moja na watu ambayo ningependa kuwa na wapata kuongea na wawo kwa haraka. Pili natumia Google Chrome na Google Search. Mara kwa mara kutafuta mataarifa kusoma na manakala za elimu. Kutafutia na kupata utafiti wangu tarifa muhimu. Kama daktari, pia kutumia interneti kutafuta miongozo ya kitibabu na huweza kunipa mwongozo nzuri. Tafiti mpya ambazo ni taarifa za afya ili niendelee kujifunza kuboresha huduma za nyezazo kutokea. Tatu, niatumia YouTube kwa kujifunza na burudani kuangalia video za elimu, mithahari na ya kitaaluma. Mafunzo mafupi hunipa wakati mwingine muziki au maudhui ya kupumzika. Pia natumia email au gmail kwa mawasiliano rasmi. Kutuma nakala na kupokea nyaraka na kupokea mambo mengine muhimu taarifa za kizikazi. Mwisho hutumia programu za ofisi kama Google Docs au Microsoft Word. Kwa kuandika ripoti, kumbukumbu na mipango ya kazi. Kwa ujumla, programu inanisaidia sana na ninazozitumia mara nyingi ni zile zenye zinazosaidia katika kazi yangu ina ubinafsi. Kujifunza kazi hizi na kujifunza kwa kutumia mawasiliano ni pia kupata muda wa kupumzika. Hii hufanya mambo kuwa haraka na kuweza kuniraisishia mambo yangu na kuweza kuifanya iwe yenye kuleta urahisi wa kazi. Ndiyo maana hutumia, mitandao haya na programu hizo.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maadili na mwongozo wa maisha. Ninapopata kutumia imani yangu. Dini hunipa mwelekeo mwema na namna ya kuishi kwa haki. Huaamini na uwepo wa kuwa na wengine. Kunikumbusha umuhimu wa kufanya mema na kusaidia wale wanaohitaji usaidizi na heshima na kuheshimu walio na haki. Na pia kumweshimu kila mtu kwa kuwa kila ni binadamu bila kujitofautisha na mtu yeyote. Haya ni mambo yanaonifanya niwe na haki ya na hamu ya kuishi kila siku. Hasa katika kazi ya mahusiano yangu na watu. Pia dini hunipa muhimu kwangu kwa kuwa ni chanzo cha amani ya moyo wa nguvu na ndani. Hunipa moyo wa amani ya ndani katika nyakati nyingi ambazo zinachangamoto, shinikizo ya kazi au maamuzi magumu. Imani hunisaidia kubaki mtulivu kuwa na matumaini na kuamini kuwa naeza kusaidia na kuweza kurudi bila kusudi ya kuanguka. Sala na tafakari hunipa nafasa na mambo mengi ya kujithamini, kujirekebisha. Na kupata faraja ya kiroho zaidi ya hayo nathamini dini kwa kunitia moyo kuwa mtu wa huruma na msamaha. Hunikuumbusha kuwa binadamu sii wakamilifu hivyo. Muhimu sana kuwa na starehe ambayo hunipa amani kwa kila mtu. Kusamehe wengine kujifunza kutokana na makosa yangu na kuendelea mbele. Kwa ujumla, dini kwangu si ibada tu. Bali ni mwongozo wa maisha unaonisaidia kuwa na mtu bora. Mwenye maadili mema na mchango chanya katika jamii. Wanacho kiona watu ni hekima, heshima na mwili unaotembea kwa ubora. Hii yote imeletwa na kufuatilia dini. Dini ambazo hunipa, mafunzo mengi, mazuri na yananiendeleza kimaisha.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula ambacho ni chenye lishe nyingi na afya nzuri. Hasa kwa sababu kuna proteini bora, omega tatu ama madini ma muhimu katika nyama hiyo na pia huweza kuwa na chuma za zinki. Kuna samaki zinazokuwa na kunisaidia kudumisha nguvu. Afya ya moyo na ubongo na pia kuchangia kwenye lishe bora. Pia napenda samaki kwa sababu ya ladha yake na namna inayoweza kupikwa kwa mitindo nyingi na mitindo tafauti tafauti. Kukaangwa, kuchemshwa, kuwekwa au kuokwa kwa chumvi kidogo na viungo vya asili. Mara nyingi kuna samaki ni wakati wa kufurahia chakula chenye ladha na nzuri ya chenye faida nyingi. Samaki hunipa furaha nikila. Zaidia ya yote kula samaki pia hunisaidia kuunganisha na matamaduni za zamani. Tofauti za upishi kwani kila anaye ipika ana jinsi yake ya kuipika. Kwani kila eneo linalo njia zake za kipekee za kuandaa samaki. Jambo linalo ongeza burudani ya chakula hiyo. Samaki ina virutubishi vyake na protini nyingi ambayo huweza kusaidia mwili kwa kukua. Samaki hunipa utamu wa nyama na kueza kunipa utulivu wa roho.

Mimi napenda kufanya kazi pekee yangu. Na furahia kufanya mambo kwa njia yangu mwenyewe. Kuzingatia uandani wa kazi yangu. Na kufanya kila kitu ambacho ninako kitaka kwa makini. Bila usumbufu wakati mwingine kufanya kazi yangu na wengine kunaweza kuleta kuchelewa kwa vitu mingi na weza kunifanya kurudi nyuma. Hivo hufanya kukosa na mapendeleo yoyote. Hapa hunirahishishia kazi kwa kuwa nakosa mambo ya kufanya. Mimi pia napenda kufanya kazi na wenzangu. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu pale ambako ni hasaa au jukumu huo ni gumu sana. Nanahitaji kupata urahisi na ukamilifu wa hiyo kazi. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi pamoja na watu wengine. Kwa sababu kujenga mshirikiano na huleta matokeo mazuri. Mimi kama daktari katika chumba la upasuaji na hitaji kufanya kazi na angalau watu kadhaa ili kuweza kushirikiana na madaktari wenzangu kupata tiba nzuri. Sana sana hupenda kufanya kazi peke yangu. Lakini inapo bidi mimi hufanya kazi na wenzangu. Na timu ambayo ni nayo, weza kunisaidia sana kwa ujumla kuweza kuimarisha na kuweza kukamilisha kazi niliyo nayo. Kwa takuimu ya kumalizia kazi zangu zote, huweza kuandaa marafiki na timu yangu, vyema ili tufanya kazi pamoja. Lakini kwa wingi, kazi huweza kuhuisha haraka. Wakati mwingi napenda kufanya kazi peke yangu ili nijue utaratibu wa kazi nilio ifanya na nilivyo ifanya kama itatokea vizuri ama kunilipia matokeo yangu.

Mimi napenda kusafiri kwa kutumia GPS sasa wakati wa safari za kisasa. Zinazo nihusisha na umbali na urefu wa maieeo nisije nikapotea na nije nikapata tarifa nzuri kwa maeneo ambayo sijayazoeya vizuri. Katika maisha ya leo teknolojia imekua sehemu muhimu sana kusafiri. Na GPS imesaidia sana kiwango chaku kikubwa sana kufanya usafiri uwe raisi salama na yenye ufanisi zaidi. Ninapoanza safari huwa najisikia na amani zaidi nikijua ninamuongozo wa moja moja kwa moja kwa kutumia uwezo wa GPS hadi nifike ninapo kuenda GPS hunipa mwelekeo sahihi hunionyesha mbali ulio baki na kule niliko toka na muda wakufika kule ninakoenda na hata hali ya barabara jambo ambalo hunisaidia kupanga safari yangu vizuri. Kwanza kabisa ninapenda kutumia GPS kwa sababu unipunguzia msongo wa mawazo. Safari bila mwelekeo wa sahihi uweza kuwa na kuchokesha sana. Kutokana na vile ambavo uwezi jua kule unakoenda na masa inaeobaki hasa unapotea au kuchanganikiwa njia GPS huondoa hofu ya kupotea na kuonyesha njiya sahihi na kurekebisha hasa pale unapo kosea mwelekeo. Hii unifanya nijikite zaidi katika kufuraiye safari yenyewe bada ya kuwa na wasiwasi wa kufika. Pia, ninapokuwa katika maeneo ya miji, yenye barabara nyingi, mikutano na misongomano ya magari, GPS uwa na usaidizi ya mkubwa ambao nisaidia kujua barabara zilizofunguka kwa usahihi mkubwa. Pili, GPS unisaidia kukua na muda wa dharura na kunipa njia ya kueza kujipanga viema na kuondoa garama nyingi. Kwa kutumia GPS ninaweza kuchagua njia fupi zaidi au yenye msongamano mdogo wa magari. Hii ni muhimu sana katika usafiri wangu na ratiba malumu ya majukumu yangu ninawa yo hitaji kuwahi katika wakati mzuri. Kwa kuwa mimi ni daktari, muda ni rasilimali muhimu sana katika kuchelewa kunaweza kuadhiri wagonjwa wangu na majukumu yangu ya kazi. GPS unisaidia kupanga safari na ufanisi, kuna tarifa za foleni, ajali au barabara zilizo fungwa. Hivyo uniwezesha kubadili njia na kupata njia nzuri mapema na kutunza muda wangu au mafuta. Hata hivyo, licha ya kupenda GPS siwezi sema kuwa ramani ya kawaida haina damani. Ramani zina mchango wake mkubwa hasa wakati kujenga uelewa wa njia na uelewa mjumla kule unakoelekea kujioografia kutumia ramani hunisaidia kikufikiria safari kwa mtazamo mpana. Kuelewa mahusiano ya maneno na kujenga kumbu kumbu ya njia na ramani. Pamoja na kunifunza kuwa uvumilivu makini na kueonyesha kokote ninakoenda kwa njia picha. Maamuzi peke angu bila kutegemea teknolojia kila wakati katika bathi ya maenewo yasio na mtandao au umeme ramani huwa mbadala malumu na msaada mkubwa sana. Zaidi ya hilo, kuna nyakati ambapo ninapenda kutumia ramani kama njia ya kutafuta na kujua jinsi ya kuelewa dunia na kueza kujifunza mabarabara, ninapokuwa natumia ramani, ninapata urahisi wa kuelewa kule inakoenda. Kwa kifupi mimi ni mtu nae andana na teknolojia lakini pia naeshimu njia kwa jadi na penda kusafiri kwa kutumia GPS.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Ni mojawapo wa shughuli zinazo nipa utulivu wa moyo na mawazo. Kuangalia nyota hunifanya nijisike karibu na maumbile ya kiubinafsi na kunikumbusha ukubwa wa ulimwengu huu wote. Ukiunganishwa na maisha ya wanadamu. Mara nyingi napenda ninapo pata muda wa faragha hasa usiku wenye unga safi wa kimya. Hupenda kutazama juu angani ili nione nyota kwa mwanga za nyota. Unaoga taratibu. Kung'aa kwa nyota huweza kuniweka katika hali ya utulivu mwingi. Wakati huo hunipa nafasi ya kutafakari maisha kazi na malengo yangu ya binafsi. Kwanza kabisa kuangalia nyota hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Katika maisha ya kila siku, hasa kutokana na majukumu ya kazi ya udaktari, hutokana na changamoto nyingi, maamuzi mazito na hali zisizo umakini mkubwa, kuangalia nyota hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi. Ninapoangalia maelfu ya nyota angani ninajisikia kana kwamba matatizo zangu yote yamepungua uzito wake. Na mawazo yangu yamepata nafasi ya kutulia. Ninaiona kama tiba kuangalia nyota ya asili inayo nirudisha nguvu ya ndani na kunipa amani ya nafsi. Pili, kuangalia nyota huniamsha, hisia za udadisi na maarifa. Nyota hunifaa nielewe maswali mingi kuhusu ulimwengu, sayari na kisayansi yote na asili ya uhai. Ninapo fikiria jinsi nyota zilivyo mbali sana na jinsi mwanga wake unavyokuwa si rahisi na kuonekana. Kwa umbali huo wate wa miaka mingi kabla ya kufika kwangu machoni mwangu hujawa na mshangao mkubwa. Hii hunifanya ni heshimu sayansi, sayari na marifa ya binadamu. Na pia kutambua mipaka ya ufahamu wetu. Kwangalia nyota hunifanya nipende zaidi kujifunza kuhusu wanga. Sayari na siri za ulimwengu. Zaidi ya hilo kuangalia nyota hunifanya ni mchango ambao huweza kuniletea mpango mwema wa kimaisha utulivu kuweza kunipa hewa safi na kuweza kuniondolea msongo wa mawazo. Pia napenda kuangalia nyota kwa sababu ni shughuli isio hitaji gharama kubwa lakini yenye thamani kubwa sana. Huhitaji vifaa malumu, masaa nyingi nahitaji kukua na macho yangu, anga safi na muda wa utulivu. Wakati mwingine, nikiwa na marafiki au familia kuangalia nyota hugeuka kuwa fursa ya mazungumzo kina na ya maana, tunapo zidi tukiongea na kutafakari ndoto zetu za kimaisha. Na mustakabali tulio nao mbele yetu. Jambo linalo lirudisha maisha yangu kwenye fahamu yake ya kujua mshikamano wa kijami. Hata hivyo, kuangalia nyota pia hunifundisha umuhimu wa sayansi na subira. Nyota haziwezi onekana kwa haraka au kwa urahisi wa kila wakati. Zinahitaji usiku mzuri hali ya hewa nzuri na utulivu. Hili hunikumbusha kuwa mambo mazuri katika maisha mara nyingi huhitaji muda wa subira. Kama ilivyo katika taaluma ya udaktari, mafanikio na uponyaji pia huhitaji subira, muda na uangalizi wa uvumilivu.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula kirahisi chenye lishe bora. Na kinacho patikana na nguvu ya kunipa uwezo wa kuendelea na siku. Kwa kuwa kazi yangu ya udaktari ni yenye changamoto inayo hitajika umakini mno na umakini mkubwa sana chakula cha asubuhi ni muhimu sana kwa wangu. Mara nyingi napanga kula chakula chenye mshangao wa virutubishi. Na mshanganyiko mwingi wa protini, wanga na vitamini. Hili kuhakikisha mwili wangu utapata nishati nzuri na kutosha ya akili yangu iko. Iko na makini ya kupata uwezo wa kufikiria vyema na kupa maarifa mengine ya kujipa na maamuzi mengine. Kwanza mapema ya asubuhi kila asubuhi napendelea kwanza na kikombe cha chai au kahawa. Hii hunisaidia kuamsha mwili wangu na kunipa mwamko wa akili. Chai mara nyingi hunisaidia kuweza kuondoa kutoa joto la mwili. Jambo ambalo linafanya nijisikie vizuri baada ya kuamka. Kahawa kwa upande mwingine hunipa nishati ya haraka. Kusaidia kuwa na makini zaidi hasaa katika siku zinye shughuli nyingi hospitalini. Hii ni tabia ambayo imesaidia sana. Kuhudumisha ufanisi wa umakini za kazini. Kisha napendelea kula chakula cha kiasili. Na kilicho na rahisi kutengeneza kwa mfano mara nyingi huchagua mkate wa ngano. Au mayai. Mkate wa ngano huendana na mayai na matunda kama ndizi tofauti tofauti ya matunda. Au tofa au pia machungwa. Mkate wa ngano nzima hutoa wanga na wa polepole. Unaongeza nishati au muda mrefu wa jambo kufanyika na kuweza kusaidia fikra zangu kurudi kujirejelea vyema. Na mimi bila kuchoka kwa kufanya kazi mingi kwa siku. Mayai ni chanzo kizuri cha protini ambacho muhimu kwa mwili wangu na kunipa nguvu za misuli na afya ya mwili. Matunda kwa upande mwingine, hutoa vitamini, madini na sukari asili. Inayo ongeza muamko wa mwili bila kuongeza sukari nyingi mwilini. Mchangio huu hunisaidia kuimarisha mwili na kuweka mwili wangu kana kwamba nina afya njema na mwili wangu unaweza kushugulikia kazi ya nzito za kila siku. Pia mara nyingine napendelea maziwa au mchanganyiko wa mlo wa lishe kama yogati au smothi. Hii ni njia nzuri ya kupata protini, madini na bakteria wazuri katika mwili. Kwa mfano, wa mgenyo wa chakula, smuthi pia si rahisi kutengeneza. Kumeza ni rahisi na haraka. Jambo ambalo ni muhimu pale ambapo kuna muda mfupi wa kuwa nao kabla kwenda kazini. Mapema, napenda kutumia matunda. Majani au kijani, karoti au parachichi. Kwenye smuthi zangu ambazo hutengeneza kwa muda mfupi sana. Na huwa na vitamini na anti-sodantis ambazo husaidia mwili kupambana na uchovu na msongo wa kazi. Vile vile mara nyingine napenda kuendelea nayo ili, inisaidie kwa kupata mahali nzuri ya kuweza kutulia kwa siku. Maragwe pia hunipa protini na virutubishi vingi.